Ya ndiyo nimewahi kulima kwa sasa kufanya kilimo cha mahindi kwani mwanzo wira ya si wira ya wira ya ya misungwe. Kijiji kimoja kineta ligeve ni kijiji ya mbacho kinajiwisisha sana na masala ya kirimo na kirimo kule nda uti mgongo wa waki uchumi na mendelewa ya moja mmoja kwa lazima kuna kirimo kule kuna lima mahindi na lima mpunga. Kwa ni mewai kurima vya ma na naelewa juu ya bali ya kilimo. Faida zake na changamoto zake. Na kila aina ya changamoto ambazo zinajihusisha na kilimo. Kwa huu kama ni kurima. Kiukweli nimewai kulima na ninaelewa vizuri habari za kilimo.

Kuhusiana na chumba changu cha kulala ni chumba kikubwa kwa wastani sio kikubwa sana na wala sio kidogo sana ni kwa wastani kina rangi ya blue kwa sababu ni rangi ambazo zinavutia na ni rangi ambazo zinapendeza kikubwa kwa wastani sio kikubwa sana na wala sio kidogo sana ni kwa wastani kina rangi ya blue kwa sababu ni rangi ambazo zinavutia na ni rangi ambazo zinapendeza kitanda changu kinaridhisha kwa ubora mzuri kwa sababu kimetengeneza kwa ubora mzuri na kimetengeneza kwa vifaa vya mbao. Kwa hiyo ni kitanda ambacho ni mzuri lakini pia inaweza kuona maandhari ya nje, kupitia dirishani maandhari ya misitu. Pamoja na miti ya matunda kutokana na eneo ambalo ninaishi. Kwani ni eneo ambalo limezungu kwa na misitu pamoja na miti mingi ya matunda. Kitu ambacho ninakipenda zaidi chumbani ni utulivu. Chumbani kuna utulivu mzuri na utulivu ambao unanipa kupumzika na kuondoa uchovu ambao ninakuwa nimeupitia. Na ambao ninakuwa ninaupata.

Sana sana ninapenda mikutano ya rasmi ya sasa ya vijana na michezo pamoja na mikutano ya kwa ajili ya kuzungumzia habari kisi yako kwani ninapenda mikutano ya watu wengi ambayo inakuwa na mada nzuri ya mada za kuvutia ilo ndio aina ya mikutano ambayo ninaipenda.

Kiukweli huwa ninapenda kuamka kabla ya juwa kuchomoza kwa sababu juwa linapo chomoza hwa nakuwa na aina ya uchovu kutokana na mazingira na geografia tuliyo nayo sisi huku. Jua lake ni kali sana kwa hiyo ukiamka wakati juwa limekwisha kuchomoza uchovu unakuwa ni mwingi na juwa linakuwa ni kali kiasi. Lakini pia huwa ninapenda kulala majira ya mapema siku mapema sana. Kwanzia majira ya saa tano siku kwa ni napenda kupata muda wa kukumzika. Kutoka la mashuguri mbali mbali ambazo kwa ni mezi kimbiza wakati wa mchana. Kwa hiyo ni napenda kupumzika wakati uo.

Aah jambo la muhimu ni kumukiri yesu kristo kuwa ni bwana na muokozi wa maisha yangu. Ni kitu cha muhimu sana na ni cha msingi kwenye maisha yangu. Na kitu cha pili kingine kwenye dini ni nguvu na nia na hamu ya kutamani kulitangaza neno la wana. Kulitangaza neno la kristo yesu kwa sababu ndiyo ngome yangu na ndiyo tumaini langu katika maisha yangu ya siku kwa siku. Hua ni kitu muhimu sana kwenye maisha ya kwangu.

Aah hapana siwezi kuishi bila teknolojia kutokana na kwamba kwa kazi tuliyo nayo duniani na mabadiliko ya kila siku. Kwa sababu teknolojia, siwezi kuishi bila teknolojia kutokana na kwamba teknolojia ina faida nyingi. Na inanisaidia vitu vingi katika maisha yangu, mfano kupata habari mbali mbali na taarifa kadha wa kadha kwenye dunia hii tuliyo nayo. Lakini pia huweza kunisaidia kwenye kutimiza majukumu na shughuli zangu lakini pia teknolojia inanisaidia kwenye mawasiliano kwa ajili ya kukutana na jamii baina ya watu na kazi mbali mbali ikiwemo kazi za kuchapisha kazi za kuandika na kila kazi kwa teknolojia kuishi pia teknolojia kwamgu ni ngumu sana kutokana na umuhimu wake. Na kazi kubwa ambayo inafanya na kunisaidia kwenye maisha yangu ya kila siku.

Hapana, sipendi hadithi ya ajabu. Kimsingi tu mimi binafsi sipendi hadithi. Kutokana na kwamba hadithi ni kitu ambacho hakina uhalisia. Lakini pia ni kitu ambacho kwangu mimi, jamii inakichikulia kama ni kitu ambacho kinaburudisha, kinafundisha na kinaelimisha. Lakini kwangu mimi, aha nimeshindwa kabisa kuburudika na kitu kinachoitwa hadithi. Kutokana na kwamba, sio mpenzi wa hadithi na wala sitamani kusikia hadithi na wala sina imani juu ya maswala ya hadithi.

Kuusiana na swala kuogelea. Inaeze ikawaa ni nusu kwa nusu kwamba naweza ni kaonekana kama kama sipendi lakini pia kuonekana kama napenda virevire kutokana kwa mba. Sio mazingira ambayo nina yafurahia na sio mazingira ambayo nina yaishi na sio mazingira ambayo nina yaishi na sio mazingira ambayo ni mekulia. Tukana kwa mba kuogelea kwangu kwanza sio kitu ambacho kinatoka ndani ya moyo wangu kwa kuogelea kwangu. Ni jambo tula kawaida. Na sipendi kutu kwa ujumla na naeza nikasema, sipendi kuogerea.

Harufu ninayoipenda ni harufu nzuri yenye kuvutia. Hasa harufu ya marashi ya karafuu. Kwamba ni moja kati ya harufu ambayo inavutia, lakini pia ni harufu ambayo haichoishi. Na sasa harufu hiyo ina harufu ya marashi ya karafuu inapatikana kwenye viziwa vya zanzibar hapa nchini Tanzania. Kwa hiyo ni harufu nzuri ni harufu inayovutia na ni harufu ambayo inapendeza kwa kuisikia na kwa kuhini.

Ni napenda mfumo wa Android. Kutokana kwamba ni mfumo ambao unaingilika kirahisi na unaingirika kwa urahisi. Ni rahisi sana kushare na mtu mwingine ukiwa na simu ya aina ya mfumo wa Android. Tofauti na mifumo mingine kwa mfano. Mifumo mwingine umetengezwa kibinafsi sana. Lakini mfumo wa Android ni mfumo ambao naeza nikauita ni mfumo wa shirikishi. Na ni mfumo ambao unatusaidia kujenga mahusiano baina ya watu na watu. Naweza nikahusiana na mtu mwenye Android kirahisi tofauti na mifumo mengine.

Mara nyingi nyakati za mchana chakura ambacho uwani na kula mara nyingi ni ugari na dagaa kutoka kapa ni chakura ambacho kina nisaidia kuweza kuweza kuliteini nguvu wakati wa mchana kuturana na kazi na machikumu ambacho nina kwani mikitawea na wakati wa mchana kwa hii na kwa ya mwiri lukona yitaji chakura ambacho kitaweza kusaidia mwiri kuweza kwakea nguvu na kuweza kuweza kabiri machikumu ya naendelea. Kwao chakura ambacho lina penda kukitumia na ninachokura mara nyingi wakati wa mchana ni ugali pamoja na mboga aina ya dagaa.

Aa kabla ya kulala moja kwa moja lisari moja nilitumia kwa ajili ya kusuma nana na mungu na angalau sula nne alafu kisha nina mwomba mungu kwa ajili ya mungu kwa ajili ya majukumu ya siku yote yaliopita tangu wa subuhi mpaka wakati huo wausiku alafu pia na kujifunika wakati wakadamu ya yesu wakati huo wamchana wa wa wausiku nina pokwenda kulala kwa sabwa piti kila kacho pita alafu mungu wana si kenda matata wa uwa uwa.

Ninapofurahia kuwa nyumbani huwa ninafanya usafi kwa ajili ya kupendezesha mazingira ya nyumbani lakini pia kuweza kupika na kuandaa chakuna. Nzuri kwa ajili ya siku na moodi ninayokuwa nayo kwa hiyo ninapokuwa nafanya kitu.

Majira ninayoyapenda mimi sanasana ni majira ya masika. Majira ambayo nyakati za mvua mvua kutokana na shughuli zangu za kilimo majira ya mvua yanaweza kusaidia kwa ajili ya mashughuli za kilimo. Kuweza kusaidia kwa ajili ya kuvuna na kumuagilia shamba na kitu ambacho kilinifanya niweze kupenda majira hayo ni ni hali ya ubaridi pamoja na unyevunyevu wa kutosha tofauti na majina mengine. Na shughuli ambazo nimependa kufanya kwenye majira hayo ni shughuli ya kilimo. Na kitu nahisi juu ya hali ya hewa wakati huo ni hali ya hewa ambayo inaruhusu kufanya kazi kwa muda mrefu. Na ni hali ya hewa ambayo inatoa mkono wa shirika kwa watu wa shughuli hizo kama sisi wakulima. Kuweza kufanya hio kazi kutokana na kukosekana kwa jua kali kwaivo hali ya masika, inakuwa inakifisha hali ya jua. Na hivyo kuweza kusaidia, kuweza kufanya shughuli hiyo kwa mda mrefu na kwa bidii na kwa nguvu zote hazina kuchoka kwa haraka.

Haa. Kwa njia ambayo ninaitumia kwa ajiri ya kushughulikia makosa kazini. Moja ni kulitambua kosa. Kulitambua kosa mahali liliko fanyika nani aliyelifanya na kwa nini limetokea. Baada ya kutambua namna hiyo na kuja hatua ya pili ya kuanza kulishughulikia hilo kosa kwamba limetendeka kwa ukubwa gani na kwa hasara gani liliotengeneza. Na muda gani iliyo kuwa inayo tengeneza halafu pia nalishughulikia kwa kushirikisha na wafanya kazi wenzangu ambao tuko nao kwenye timu moja ili kuona namna gani tunaweza tukatatua kosa hilo lililo jitokeza. Kwa hiyo tunalishughulikia vipi ni kwa njia ya shirikishi na kwa njia ya hatua. Kwa hatua mbali mbali kwa ajiri ya kulilekebisha na kulisahihisha kwa kutegemeana ni kosa la aina ipi.

Ninapumzika kwa kulala, usingizi mzito sana, inategemiana na haini ya shuguli niliokwa nae, lakini ninapumzika kwa njia ya kulala, hiyo ndiyo njia peke ambayo mimi huwanatumia kwaajili ya kupumzika na kuhakisha kwamba uchovu, unanisha kutokana na siku ndefu ambayo ninakuwa nae.

Hwa ninajipenda kujifunza mambo mapya kwa njia tatu. Tofauti njia ya kwanza ni kusikiliza kwa walio jifunza na kusikiliza kwa njia kupitia watu ambao tayari wamesha master kila kitu. Lakini pia kupitia teknolojia, kutafuta kwa njia mitandao ya kijami, kitu kimpya na hali mpya ilio ingia. Lakini pia kwanjia ya kutafiti. Kwa njia ya tafiti, mbali mbali kufanya tafiti kwenye jamii, tafiti kwenye sayansi tafiti kwenye teknolojia na kutafiti kwenye engo mbali mbali ambapo tunajua kaba kisa kwamba kimeingia kitu kipya. Kwa teknolojia haiko nyuma sana. Sana teknolojia inanisaidia kuweza kutafiti mambo mapya hasa kwenye hata kwenye kilimo hatuna tafiti kwa njia ya teknolojia. Ku angalia vumbuzi. Na sera mbali mbali ambazo sinaweza kueko.

Na. Huwa ninapenda sana kusoma maoni mtandaoni hasa hasa kwenye kipengele cha. Comment kutokana kwamba kwa ajili huweza kujua na kujufunza. Kwa ingine wanawaza nini na wanafikiri nini. Hii ya jambo husika ambayo limesafishwa. Kwenye mtandao wa kijamii kodi napenda sana kusema maoni mtandaoni.

Nina tulia, nina tulia na nina tafuta mazi ngira sahihi na rafiki atakayonisaidia na kuniwezesha kuweza kukabiriana na mrudikano au msongo wa kazi pia naye lakini pia kutafuta usaidizi kutoka kwa wafanyakazi wenzangu ambao wananizunguka ili kuona namna ambao ni bora ya kuweza kuzikabiriana hizi kazi. Kwa sababu ukizifanya peke yako kwa zina pokuwa nyingi si rahisi kuifanya chini ya kiwango. Kwa hiyo jambo kubwa la kufanya ni tafuta mazingira yenye utulivu ili kuweza kukabiriana na majukumu.

Hapana, siweki picha zangu mtandaoni, na sio mpenzi na wala siungi mkono tabia za uwekaji wa picha za mtu binafsi kwenye mitandao ya kijamii inategemeana na kazi husika lakini kwangu mimi binafisi siweki picha zangu kwenye mitandao ya kijamii kutokana na uhatari wake na ukuwaji wa teknolojia hasa ukuwaji wa teknolojia aina ya kilimnemba ambayo inaweza kutumia picha ya mtu binafsi na kuitengenezea maudhui yasiyokuwa sahihi ambayo yanaweza yakatweza utu wa mtu. Kwa hiyo sio mpenzi wa kuweka picha zangu mtandaoni lakini pia siungi mkono swala hilo hata hata kidogo kutokana nakwamba na changamoto kubwa ambazo zinajitokeza kwenye mitandao ya kijamii watumiaji wake ni wengi. Na kila mmoja ana nia yake ya jinsi anavyoutumia mtandao wa kijamii.

Ya, ni mwai kuona bahari, bahari ya hindi, m mykwani daar Salaam ni mji ambo umezungukwa na bahari ya hindi, maji yake ni ya chumvi, lakini pia maji yake siyo mazuri kwa matumizi ya binadamu. Kwa hiyo imewahi kuyaona, ya nina yafahamu vyema na nina uzoefu nayo.

Apana, sio mpenzi wa kuonga kwa maji ya moto. Maji ya moto ni maji amboyo yanawafaa watu wenye afya dhaifu. Pamoja walio na changamoto za kiafya, lakini mimi sio mpenzi wa kuoga maji ya moto. Kwa sababu, bado mimi ni kijana, nina nguvu. Na mwili wangu unachemika kwaivo, siwezi tena kuoga, aina ya maji ya moto.

Ndiyo ni inatoa sadaka sasa siku za juma pili maenewo ya kanisani. Kwa na kuweko kwa kipindicha sadaka na ibada. Hili kambirisha ibada yako lazima yampatane na sadaka. Lakini pia ni inatoa mchango mbali mbali kwenye jamii kanisani kwenye inategemena na aina ya mchango. Unausiana na nini kwa ajili ya malengo yapi kama ni mchango mboni kwa ajiri ya maendeleo uwa ninaishiki. Mchango hiyo.

Wakati wa jua kali mara nyingi ninapenda kupumzika kivulini kwa ajili ya kupumzisha mwili, na kupunguza idadi au kiasi kikubwa cha maji ambayo yanaweza yakapotea mwilini kutoka na jua kali. Hasa kwenye mazingira yetu haya tuliyo nayo ni mazingira ambayo yana kabiliwa na jua kali kwa hiyo mimi mara nyingi huwa ni napenda kupumzika kivulini lakini pia ninapenda kuoga maji ya baridi ili kupoza mwili, ili kupoza mwili. Kutokana na joto kali panguja na jua kali ambavo kuwa vina tokea.

Aina ya filamu ninazazipenda mimi ni filamu zinazo usiana na matumizi akili. Nimatumizi makubwa ya teknolojia sasa filamu kutoka kampuni ya maavo aina ya filamu ambazo ninapenda kuzitizama kwa sababu zianifikirisha na nisaidia kuweza kutambua mbili lakini pia filamu nyingine ni filamu. Zinazo usiana na maswala ya kisheria. Makamani na sheria aina ya filamu ambazo ninapenda kutizama.

Inategemea na ni aina gani ya kazi ninayofanya. Kuna aina ya kazi ambazo huwa ninapenda kuzifanya peke yangu kwa sasa kazi za kiteknolojia sana sana ninapokuwa na kompyuta yangu mpakato. Nakuwa ninafanya kazi peke yangu lakini pia kwa kazi zingine zinazohusisha watu wengine pia nikifanya na watu wengine sio mbaya zaidi kutokana na kwamba ni kazi ambayo inahitajika. Kufanywa pamoja na watu wengi sababu huwezi ukafanya peke yako kazi ambayo inaweza ikafanywa na watu kuanzia wawili hii inagemea na ni kazi gani ndio itakayonifanya nifanye na watu au nisifanye na watu lakini mimi kibinafsi ninapenda kufanya kazi na watu wengine.

Nimewahi kufuga mnyama aina ya mbwa nyumbani huwa nafuga mnyama aina ya mbwa kwamba mimi ninapenda sana mnyama aina ya mbwa. Kwa na tabia zake ucheshi wake jinsi anavo furahiii, anavyo tii na jinsi anavyo tekeleza shughuli zake kwa hiyo nimewahi kufuga mnyama na ni mnyama niliyewahi kufuga ni aina ya mbwa.

Shughuli yangu ya kupendezwa ni shughuli ya ufundi. Ufundi ya sasa, ufundi wa uchomeleaji na welding huo ndio shughuli yangu ya kupendezwa ambao nimeifanya hata kwa hivi sasa naendela nayo, ninapendezwa nayo.

Ninafanya nini, ninaomba msaada kutoka mahusiano mazuri niliyonayo baina yangu mimi na wafanyakazi wenzangu. Hainiwii vigumu na wala hainifanyi kuwa ni kazi ngumu kwa mimi kuhitaji msaada. Ushirikiano niliyonao, jinsi tunavofanya kazi kitimu ni rahisi sana kupata msaada kazini.

Tabia ya uongo tabia ya uongo na tabia ya kusingizia wengine ya aina ya tabia ambayo inanichukiza sana mtu ambaye anapenda kusema uongo na mtu ambaye anapenda kusingizia wengine namchukia na nachukizwa na mtu mwenye aina ya tabia hizo.

Kitu chochote kinacho nifurahisha kina nifanya nicheke. Kwa sababu huwezi ukacheka bila kufurahi. Kwa hivo kitu chochote ambacho kina nifanya ni furahi kiwe ni kitu cha kufurahisha, kiwe ni kitu cha kuchekesha aidha ni mtu amekisema lakini sana sana vituko kina nifanya ni cheke.

Gazeti sisomi. Gazeti sisomi kutokana na kwamba napenda sana. Mitando ya kijamii inanisaidia kuweza kusoma. Gazeti kutokana na kwamba siwezi kuweka maoni yangu mahali pale niweze kujibiwa na mhariri wa gazeti ile. Lakini mitandao ya kijamii inaweza kunisaidia kuweza kusoma taarifa lakini pia kuweza kuweka maoni ambayo yawezekana msasishaji wa taarifa ana uwezo wa kujibu. Gazeti sipendi kusoma kutokana na kwamba siwezi kuweka maoni yangu.

Kiongozi anaye sikiliza watu. Anaye shughulikia matatizo na changamoto za watu kwa sababu kiongozi ni mtu aliye chaguliwa na watu kwa ajili ya kuwasaidia kutatua changamoto zinazo wakabili. Na kiongozi anayeleta maendeleo ni aina kiongozi mzuri. Hivo ili uwe kiongozi mwenye sifa mzuri, shughulikia matatizo ya watu, kufanya kazi kwa ajili ya watu, leta maendeleo kwa watu. Hili uwe kiongozi ulio bora. Lakini pia kiongozi mzuri ni yule ambaye, anayetatua mzizi wa jambo. Mzizi wa shida. Anayetatua mzizi wa tatizo. Huyo ndo kiongozi, hio ndio sifa kubwa ya kiongozi. Lakini pia kiongozi ni mtu jasiri, mtu mwenye utudhubutu, mtu mwenye nia na mtu mwenye marifa makubwa. Hizo ndo sifa kiongozi.

Mimi ni mtu wa ubunifu na ninapenda ubunifu sana. Hasa hasa ubunifu wa maeneo ya vitu vya dhamani matumizi ya kubadilisha vyuma kwa ajili ya kutengeneza vitu vya dhamani mfano madirisha, milango, aina ya grilli zile. Mimi ni mtu wa ubunifu na ninapenda ubunifu kwenye mazingira hayo kwenye maeneo.

Wiki yangu ninaipanga ya kazi ninaipanga kwa kutegemea na aina ya kazi niliyo nayo kwa wiki husika kuanzia siku ya jumatatu mpaka siku ya ijumaa. Ninaipanga kwa kupitia muda kiasi na kazi inayohitajika. Kwa jumatatu najua ninakuwa na malengo jumatatu nitafanya kazi fulani kuanzia hapa mpaka hapa. Jumanne kuanzia hapa mpaka hapa. Jumatano kuanzia hapa hapa kwani ninakuwa nina muda husika nilioupangilia kwa ajili ya kutimiza na malengo ya kufikia hususan kwa wiki nzima.

Ya, ninapenda mvua kutoka na kwamba mvua ina nisaidia, kuweza kukizi na kushughulikia changa shughuli zangu za kilimo. Na mvua inatengeneza hali ya hewa, ilioyo bora na yenye utulivu, inapunguza vumbi, inapunguza jua kali, kwa huo napenda sana mvua napenda.

Ama nyingi programu ninazotumia programu ya kwanza ni programu ya tovuti ni aina ya programu ambayo ninapenda kutumia lakini programu ya kilimo cha kisasa programu ya umwagiliaji, lakini pia.

Kampuni ya Infinix, Infinix, ninaiamini sana kutokana na uwezo wake wa kutengeneza betri la simu iwe imara na linaloweza kukaa na chaji muda mrefu, lakini pia teknolojia ya Tesla, Tesla pamoja na X-Space, ni aina ya teknolojia mbazo.

Sana sana ninachokifanya ni kutafuta diplomasia mahusiano mazuri baina yangu mimi na yeye, kutafuta chanzo cha mgogoro. Nini kimesababisha mgogoro? Na kwa nini mgogoro umetokea? Nikisha yagundua hayo, nakaa chini kwa ajili ya kutafuta suluhisho lililo sahihi na bora ili kuleta amani.

Chakula cha kigeni ambacho nimewahi kujaribu kwa kweli sijawahi kujaribu chakula chochote cha kigeni. Zaidi tu ya vyakula vyetu ya hapa na tamaduni zetu za hapa Tanzania. Lakini nje ya Tanzania sijawahi kujaribu chakula chochote cha kigeni.

Ninapanga kazi zangu kwa ratiba, ninapanga kazi zangu kwa muda nina uwezo, na nguvu nizo na kwa kugawanya matukio na muda husika, kwamba tukio hili litachukua masaa kadha, tukio hili litafuata kwa dakika kadha, tukio hili itafata kwa dakika.

Rangi ninayoi penda zaidi mimi binafsi ni rangi nyekundu. Rangi nyek undu ndio rangi yangu pendwa zaidi. Inanikumbusha juu ya muagaji damu. Amboa uliweza kutokea kwenye nchi nyingi wakati wa ukombozi na ukoloni. Lakini kitu chochote ninachomiliki cha rangi nyekundu ni begi langu ni nguo. Nila rangi nyekundu. Lakini mara nyingi rangi hii huwa ninaiona kwenye timu ya mpira ya Simba Sports Club. Kuyapa nchini tanzania inavaa jezi ya rangi yekundu.

Nina sipendi kuvaa kofia na wala sivai kofia. Ingawaje ni kitu ambacho ninatamani siku moja mtu akivae lakini kwangu mimi binafsi sio mpenzi wa kuvaa kofia. Maana sijazoea tangu nikiwa mdogo na wala sijawahi vaa kofia.

Ninalishambulia kwa bidii. Na kwa kutafuta mzizi wake. Kwa sababu njia pekee ya kutatua tatizo ni kutafuta na kutatua mzizi wa tatizo kwa hivyo cha kwanza kabisha ninalishashambulia tatizo kwa kutafuta. Mzizi wa tatizo ili kuweza kulishughulikia na kulimaliza.

Mara nyingi ni kiwa na marafiki sangu tunapenda kujadiri habari za kisiyasa. Lakini pia tunapenda kujadiri habari za kimichezo. Sana sana mpira wa miguu. Lakini via tukiwa na marafiki sangu tunabadirishana mawazo ya hapa na pale juu ya jamii inayotusunguka. Lakini pia kuweza kujadiri namna ya inafaa iweze kutusaidia. Sisi kama vijana kuweza kupiga atuwa kwenye maisha yetu ya siku kwa siku kwa saabu. Lengo na thumuni letu sisi kama vijana ni siku moja kuja kuwa na kumiriki maisha ya lio bola. Kwa hivyo, kwa hivyo.

Kazi ninayoidhamini zaidi ni kazi ya ubunge, kwa sababu ni kazi ambayo imewekwa kwa ajili ya kuwatumikia wananchi, na kuwaletea wananchi maendeleo. Ninamwamini mungu siku moja nitaketi kwenye hiyo nafasi. Kwa hiyo ni kazi ambayo ninaidhamini. Kwa sababu inahusisha maisha ya watu. Na maendeleo ya jamii nzima kwa ujumla. Na nchi yote kwa ujumla. Kwa hivyo ni kazi ambayo ninaidhamini sana.

Mazoezi huwa ninafanya majira ya jioni baada ya shughuli nyingi na ratiba nyingi ambazo ninakuwa nazo majira ya kuanzia saa kumi na mbili kamili jioni na kuwa na muda wa kufanya mazoezi, mazoezi ya kukimbia na nini na nini kwani mazo muda wangu wa kufanya mazoezi ni jioni wala sio asubuhi.

Ninangoja barua pepe mara mbili kwa siku, majira ya asubuhi, mchana na jioni mara tatu kwa siku. Kwa sababu ninajua updates sio, majira ya asubuhi na majira ya mchana na majira ya usiku kwani nangoja mara tatu kwa siku.

Kinataka kufikia kiwango cha ubora wa Afrika na dunia nzima kwenye kazi zangu. Kwa sababu lengo langu mimi sio binafsi tu ni kwa ajili ya jamii nzima, nchi nzima, ukanda nzima wa Afrika mashariki, kwenda Afrika, pamoja na dunia nzima. Ninapotamani kufikia ni kiwango cha kidunia.

Ah mafanikio ya uzalishaji. Yaani mimi binafsi niweze kuzalisha kiwango husika kiwango kathaa, sababu mimi binafsi nikizalisha na mwingine akazalishe inasaidia so ukikuta kwamba tumepiga hatua kwa ukubwa kwa kiwango. Mafanikio ambayo ninathamini kazini ni uzalishaji wangu mimi binafsi ninaleta chachu gani.

Nguvu zangu ni kubwa, na jitihada ni kubwa kwa sababu sio mtegeaji. Mimi ni mtu ambaye nafanya bidii na nafuatilia na ninazingatia sana uzalishaji. Kwa hiyo, guzo yangu ni kubwa kazini kwa ajili ya kuongeza uzalishaji.

Ninajistawisha kwa njia ya kusoma zaidi kujiendeleza kielimu na kiubunifu. Lakini pia kutafuta mawazo mapya na mbinu mpya na njia mpya ili ninaporejea, nisirudi vile vile kama nilivyoondoka kwani nitakaporejea narejea kwa hali mpya na nia mpya.

Sherehe yangu ya kupendezwa ni sherehe ya Christmas na mwaka mpya kwa sababu inakuwa ni wakati ni kipindi ambacho nina kuwa nina likizo kazini kwani ni muda ninaoutumia kupumzika pamoja na familia na tunapata nafasi ya kufurahia lakini pia kwa ajili ya kutamatisha mwaka.

Ninajihisi vizuri wakati wa tathmini za kazi kutokana na kwamba ndiyo ina nisaidia kuweza kujua kama nimesogea au sijasogea inaweza kunisaidia kujua kama nimepiga hatua au sijapiga hatua inaweza kunisaidia kujua kama nimezalisha au sijazalisha ili kuweza kujua kwamba siku inayofuata au msimu unayofuata niweze kuongeza bidii kiasi gani ili kuweza kuongeza kwa tathmini ni kitu kizuri kitu ambapo inakupa kukusaidia kueza kujua mahali ulipo na mahali unakoenda na mahali unasongea na kiwango lichoweza kusongelea zaidi.

Ninapotaka kustarehe mara nyingi nakwenda maeneo ya starehe ya sasa maeneo yaliyo na mziki uliotulia na pia ninapotaka kustarehe mimi nafanya nini, ninacheza mziki. Ni kitu ambacho kinanipa refreshment. Lakini pia ninakuwa na hali nzuri ya kuweza kuburudisha mwili.

Somo la sayansi ninalolipenda ni somo la biolojia kutokana na jinsi ambavyo ni somo ambayo ni somo ambayo inalijiusishwa sana na maisha yetu ya siku kwa siku. Kwa biologia ni somo ambalo ni nalipenda na ni merifaulu vizuri kutokana na nisomo zuri na nisomo ambalo ninausika sana kwenye maisha yetu ya siku kwa siku.

Aina ya keki nayopenda mimi siyo mpenzo wa keki kutokana na ku keki ni chakula ambacho kilicho na sukari nyingi sana kwa hiyo ni hatari kwa afya kwao sio mpenzi wa keki na wala haina za keki sisi fahamu aina ya keki biriganya.

Mchezaji gani nampenda lionel messi la puga. Mwajia nitu na uyu alapete anacheza mchezo wa mpira wa miguu uyo ni mchezaji ambaye ninampenda kutokana na ubunifu wake uwezo wake wa kucheza mpira. Na anapoweza kuwa pita watu kupiga chenga na nini na nini kwaivo ni napenda kila kitu kutoka kwake.

Ndio ninapenda kukimbia, ninapenda lakini pia ndio kitu ambacho, ndio aina ya mazoezi ambayo ninayafanya hata hivi sasa, ni mazoezi ambayo yananipa kuweza kunyoosha mwili na kupa mwili uchangamfu, kwa hiyo ninapenda kukimbia na ninafanya kukimbia.

Ningependa kujaribu mchezo wa basket ball kutena kwamba sio mchezo ambao nimewahi kuucheza. Na nina penda kujaribu au kujifunza. Kwa fulsa yeyote itakayo jitokeza Koo Ukipata fulsa iyo nishtue mchezo wa basket ball ni mchezo ambao nina ningependa ku.

Video ninatazama tiktok. Mara nyingi ninapenda kutazama video huko. Lakini pia instagram kwenye kipengele cha reels ndio kipengele ambacho ninatumia kutazama video. Lakini pia kwenye mtandao wa x Aaaa kipengele cha video ninatazama lakini sana sana video ninatazama tiktok.

Hapana sipendi kuangalia nyota. Sipendi kuangalia nyota kutukona na kwamba nyota inahusiks sana na maswala ya uganga uganga ya kienyeji kwa hivyo sio mpenzi sana wa kuangalia nyota. Sawa usiamini katika nyota. Na wala sio mpenzi waku kutuzema nyota.

Malengo ya uzalishaji zaidi. Malengo ya uzalishaji zaidi. Na ubunifu zaidi. Ninatamani kuzalisha kiwango cha kikubwa zaidi kwa kukizi soko la ndani la nchi. Kwa hiyo ninatamani kuzalisha kiwango cha kukizi kiwango cha nchi.

Hapana, mimi sipendi kupiga picha, sio mpenzi wa kupiga picha. Na wala sipendi kupiga picha kutokana kwamba picha, sio tu mpenzi wa kupiga picha. Sio tu mpenzi wa kupiga picha. Na wala, na hata hivi sasa, nina picha chache sana. Sio mtu ambaye ninafurahia na ninaaentertain upigaji wa picha.

Ndoto yangu kuwa mimi ni waziri mkuu wa jamuhuri ya muungano wa Tanzania, hiyo ndio ndoto yangu. Na ni namuamini mungu siku moja ni taketi kwenye hicho kiti na ndoto yangu pia kubwa ni kufika kushiriki kwenye mikutano ya umoja wa mataifa kutokana kwamba mimi ni mwana diplomasia. Lakini pia kuongoza baraza la usalama la Afrika.

Ninapenga kupiga chombo cha muziki aina ya kinanda lakini sijui ila ninapenda kuvipiga kutokana na jinsi kinavoweza kuzalisha muziki na sauti na melodi hiyo nzuri kwa hiyo ninapenda sana kupiga chombo hicho cha muziki aina ya kinanda.

Muda wangu wa kweli ninautumia kwa kupumzika, lakini pia kufanya overtime kama ziko ila mara nyingi muda wangu wa kweli natumia kwa kutizama michezo hasa mpira wa miguu. Lakini pia ninautumia kwa ajili ya kupumzika, lakini pia kwa ajili ya kutizama na kusoma pale kwenye mitandao ya kijamii hivyo ndivo ninavyoutumia muda wangu.

Jamii yangu ninaisaidia moja, kuhimiza moja na upendano. Mbili, kuhimiza jamii kuweza kupiga kura ili kupata kiongozi aliye bora. Tatu, shuguli za kijamii na kilimo kwa ajili ya kukuza uchumi wa jamii yetu. Nne, usalama ili kuhakisha kwamba jamii yetu inakuwa salama na bora. Tatu elimu. Jamii yangu husikiza kwamba kueza kuchukulia elimu kwa ukubwa na uzito wake.

Moja, kitu ambacho kinafanya mazingira ya kazi kuwa mazuri ni ushirikiano na watu wanaonizunguka. Mbili, utulivu kazini, kuepuka makelele, makelele na nini. Kwa hiyo, kitu ambacho kinafanya mazingira ya kazi kuwa mazuri ni utulivu. Kingine ni ufanisi kazini. Kunapokuwa na ufanisi kunafanya mazingira ya kazi kuwa mazuri. Tatu ni urekebishwaji urekebishwaji pia na ufundishwaji. Ni kitu ambacho kinafanya mazingira ya kazi kuwa mazuri na bora. Tatu kingine ni nne nyingine ni teknolojia. Uwepo wa mtandao wa uwepo wa mtandao kunafanya mazingira ya kazi kuwa mazuri. Kwa sababu mtandao unapokosekana kunakwamisha mambo mengi lakini mtandao unapo kuwepo kunafanya mazingira ya kazi kuwa mazuri na yanakwenda vizuri kabisa kwa ufasaha ulio mzuri.

Yeah, ninapenda kunywa maziwa hasa hasa maziwa yaliyo fresh na maziwa mtindi aina yote ninakunywa kwasababu maziwa yanatumika kuondoa sumu mwilini kwahiyo ninakunywa maziwa lakini pia maziwa yamebeba virutubisho aina ya mafuta ambayo yanakuwepo ndani ya maziwa kwahiyo yanasaidia kuimarisha mwili, nakusaidia uhimara wa kiafya kwahiyo ninapenda sana kunywa maziwa.

Yeah, ninapenda pika, ninapenda sana kupika. Kutokana kwa mba, ninapenda kula chakula kilicho kizuri na kitamu. Kwa hiyo kitindo hiki kinanifurahisha mimi kuweza kufanya, niweze kupika Ko, ninapenda sana kupika mimi binafsi, ninapenda sana kupika.

Somo la biolojia. Somo la biolojia ni aina ya somo ambalo nililipenda shuleni. Kutokana na kwamba ni aina ya somo ambalo linazungumzia uhalisia. Na ni somo ambalo linagusa mazingira, afya na teknolojia. Kwani somo zuri sana na ni somo ambalo nilitokea kulipenda sana nikiwa shuleni.

Kitabu ni nacho kipenda zaidi ni kitabu kinachoitwa My Life My Purpose kimandikwa na hayati mheshimiwa laisi wa jamuri ya mungano wa Tanzania. Awamu ya tatu mheshimiwa mkapa. Na ndo muhusika maari pale ya amezungumziya kuhusu maisha yake namna alipokuwa kama kiongozi. Aliye nishauli kuhusu kitabu hicho. Ni yeye mwenyewe kwa jinsi ambavyo alieleza na kwa jinsi ambavyo mimi mwenyewe. Ninatamani sana kufika ngazi ya uongozi ya namna hiyo na ningependa pia kusema kitabu kingine ambacho kinazungumzia uhalisia. Na ambacho kinazungumuzia maswara ya uongozi kama hiki cha my life my purpose ambacho kimeandikwa na mweshimiwa mkapa.

Kupiga gitaa, sijawai kujifunza. Ingawaje, sijawahi kujifunza kupiga gitaa. Kwa kweli, sijawahi kujifunza. Kuhusiana na kupiga gitaa. Ila ni chombo ambacho ninakifahamu, ila sijawahi kujifunza kupiga gitaa.

Kazi ya nyumbani ninayoichukia ni kuosha vyombo. Kuosha vyombo ni aina ya kazi ambayo ninaichukia sana nyumbani. Kwanza ni kazi ambayo siipendi. Kwa utaona ya kwamba ni kazi ambayo inahitaji jinsia sana. Ni kazi ambayo inawafaa wanawake na mimi ni wa kiume. Kwa hiyo sio mpenzi na wala ninachukia sana. Kazi ya kuosha vyombo.

Mimi nina penda sana kusimamiwa, lakini pia nina penda kusimamia. Kutokana wezo niliona kwa sababu uwezi uka penda kusimamiwa kama upendi kusimamiwa. Kama upendi kusimamiwa, wuna kika na wewe nise simamiwa. Kwa mimi nina penda sana kusimamiwa na kupewa maarekezo kwa ajili ya kutumuza mwetikimu kufana, lakini pia nina penda kusimamiwa kazi. Mimi nahakikisha kwamba kazi inaenda kwenye obora ambao mimi ninautaka.

Haa! Mimi napenda upepo na wala sio ac. AC ninaichukia kutokana na aina ya ubaridi kinaozalishwa kwenye ile ac. Inanipa ubaridi sana inayonifanya nipate taabu kwenye ngozi na upumuaji. Lakini upepo kwa sababu ni kitu kilicho asilia kimeumbwa na mwenyezi Mungu. Inakuwa kiko safi na kwa ufasaha wa afya iliyo bora.

Yaah nimewahi kushiriki mashindano ya kukimbia mbio za marathon. Marathon ni Dam Dam Marathon ambayo huwa inafanyika hapa nchini Tanzania kwa hio nimewahi kushiriki mashindano haya ya kukimbia mbio za kukimbia mbio ndefu na nilikuwa nakimbia kilo mita arobaini na tano.

Wao moja kati ya swali ambayo umeniuliza tangu tumeanza hili ndo swali pekee ambalo nimelipenda kutoka kwako moja kati ya nchi ambayo ninapenda sana kuitembelea ni nchi inayoitwa japan, nchi ya japan ni nchi ambayo ninapenda sana siku moja niweze kuitembelea lakini pia kutokana na uwepo wake wa teknolojia utengenezaaji wa magari ndicho kinachonivutia sana kuweza kutamani kuitembelea hiyo Nchi. Lakini pia nilisikia kwamba nchini japani ni nchini ambayo inakumbwa sana na janga la tsunami na mafuriko kadha wa kadha ya matetemeko kwa ya ardhi, kwao hivyo nimesikia sana hicho kitu kwani nilitamani kufika ili kuweza kujionea. Lakini pia kitu amacho nimekisikia kuhusu japani ni Fukushima and Nagasaki kwenye kisomo tumesoma kwenye historia wakati wa vita vya pili vya dunia kama siyo vya kwanza. Wakati baada ya bomu lile kupigwa lilienda kufumua na kufumua kipande cha ardhi cha Fukushima na Nagasaki Kwa hivyo kilisababisha sana watu kueza kuzaliwa wakiwa na upungufu mwilini kutokana na athari za lile bomu kwani vile amabvyo nimevisikia kuhusiana na nchi ya Japani na zilivyo nivutia kueza kutamani kuitembelea hiyo Nchi. Lakini pia ningetamani sana kuona viwanda vya utengazaji wa magari yanayozalishwa wa Nchini Japani. Lakini pia kitu ninachohisi kuhusiana na safari hiyo ninahisi furaha na ninaamini itakuwa ni safari njema kutokona na kwamba aina ya usafiri utakaotumika kuweza kufika kwenye ardhi hiyo kwa hivo nahisi vizuri na furahaa vile vile. Ni nchi ambayo ninatamani sana na ningependa sana kuweza kunisaidia kuweza kupata fursa ya kuweza kutembelea nchi ya Japan. Nchi ya Japan.

Moja kati ya kitu ambacho ninafanya ili kujitunza ni lakini pia kuepuka makundi ambayo yanaweza, makundi mabaya ambayo yanaweza kusababisha kuweza kuingia katika tabia zilizo mbaya na chafu lakini pia kujiheshimu mwenyewe binafsi na kuwaheshimu wengine. Ni kitu pia ambacho ninakitumia kwa ajili ya kujitunza. Lakini pia huwa mtafiti na mdadisi wa mambo ili kuweza kujua hasara zake na faida zake juu ya jambo fulani, kuna nisaidia sana kuweza kujitunza.

Jinsi ninavyotumia, njia ninayotumia kupokea maoni kutoka kwa wageni, ninapokea maoni kwa wageni kwa njia ya maandishi, lakini pia kwa njia ya emails na njia mbalimbali ambaza zinaweza zikasaidia. Lakini ninapokea kwa furaha na kwa amani na kwa jicho la uzoefu ikiwa mkubwa ili kuweza kujifunza.

Aina ya muziki ninaopenda mimi ni muziki wa aina ya bongo flavor aina ya muziki ambao ninaupenda na mwimbaji wa muziki au msanii wa muziki wa bongo flavor ninayempenda wa kwanza kabisa ni Barnaba classic Barnaba classic ni aina ya msanii ambaye ninampenda ambaye anaiba muziki wa bongo flavor. Wakati naotumia kwa ajili ya kusikiliza na utumia kwa ajili ya kusikiliza muziki ni wakati wa uchovu sasa wakati wa usiku. Napenda sana kusikiliza muziki kwa ajili ya kubadilisha mawazo pamoja na kutuliza hisia. Lakini pia nahisi ni jinsi gani muziki ukiusikiliza wimbo wako unaoupenda.

Mara nyingi ninapenda kutembea barabarani. Ninapenda kutembea barabarani. Kwa sababu ni maeneo ambayo barabara yake imenyooka na ina usalama mzuri lakini pia ninapenda kutembea milimani. Milimani ambako kuna mwinuko kunanipa kuweza kuwa kwa hiyo milimani na barabarani.

Haa mara chache sana naweza nikapiga picha mara moja hata kwa mwezi au mara moja kwa miezi miwili inategemeana na aina ya tukio nililopo mfululizo wa matukio ndio utakayonifanya niweze kugundua ninapiga picha mara ngapi lakini kama hakuna matukio yanayonifanya kunivutia niweze kupiga picha naweza kupiga picha hata mara hata mara moja kwa mwezi.

Mwalimu ninayemkumbuka kutoka shule ni mwalimu wa kiingereza, somo la kiingereza, anaitwa mwalimu jumanne masangwa. Aliweza kuwa ni mwalimu ambaye alikuwa ananipenda, lakini pia ni mwalimu ambaye alikuwa anatamani sana niweze kufanikiwa niweze kuwa wa kwanza shule. Mwalimu mwingine ninayemkumbuka ni adivansi ni mwalimu Chris. Mwalimu Chris pia ni mwalimu ambaye alikuwa ananiamini, na alikuwa anajua kabisa mimi ninaweza. Kwa hiyo, alikuwa ni mwalimu ambaye aliweza kunisaidia hata kuweza kuwa kiongozi adivansi. Kwani ni mwalimu ambaye ninamkumbuka na ninampenda pia.

Jinsi ninavyoandaa ripoti za kazi. Ninaandaa ripoti za kazi kwa njia ya teknolojia kwa kutumia teknolojia kwa kutype naandika lakini pia kwa kukusanya matukio. Mbalimbali yaliyojitokeza kwa kuainisha mafanikio na changamoto na faida na hasara zilizojitokeza.

Ya, minatumia mfumo wa usalama wa vidole kwenye sahemu nyingi na kwenye nyanja nyingi unaoa kwamba teknolojia kwaa sasa imekua sana na imepadilika kwa hiyo, lazima tutumie usalama wa vidole hasa hata kwenye vitambulisho vyetu pia tunatumia alama ya vidole. Pia hata kwenye simu na kwenye vifa mbali mbali minatumia usalama wa.

Moja kati ya chagamoto ni nazo kutananazo kazini. Chagamoto ya kwanza ni roho mbaya umbea. Roho mbaya ambayo inazalishwa na mbea. Lakini pia roho za chuki. Chuki kazini ni kitu ambacho ni nakumbana nacho sana. Lakini pia uvivu na uzembe kwa wafanya kazi wengine. Lakini pia kukatika katika kwa umeme. Chagamoto ambayo ni nakumbana lakini pia speedy ndogo ya mtandao. Ni changamoto nyingine ambayo nina kutana nayo.

Sera ya kampuni niliyoko ninayoiona ni muhimu ni sera kampuni ya Coca-cola magic real. Lakini pia sera nyingine ni sera ya together we fly, kampuni la, la, la usafirishaji wa ndege.

Na moja kati ya mji ambao ningependa kutembelea duniani ni mji wa gaza ambao huko mashariki ya kati huko israel kutokana na haina ya mgogoro ulioko kule na uhalifu uliyofanyika kwa vita vya vinavyoendelea mahali kule israel. Kwani ningependa kutembelea mji wa gaza mji wa gaza ili nijifunze na kujua nini chanzo cha mgogoro ulioko mahali pale.

Kumbukumbu nzuri ya shule nilio nayo niliweza kukabidhiwa kuwa kocha wa timu yetu ya kidato cha sita ambapo nilikuwa kocha wa timu ya mpira wa miguu. Kwa hiyo kumbukumbu ninayo kumbuka niliweza kushinda kikombe ambacho kilikuwa ni cha mnyama aina ya mbuzi tulishinda kikombe hicho nikiwa kama mwalimu wa timu yetu ya kidato cha sita kwa hiyo ni kumbukumbu ambayo huwa siisahau na tulishinda kwa kweli ilikuwa na mbinu nzuri ya kuweza kuushinda ule mchezo.

Na kabla ya kulala mara nyingi kila jioni huwa ninatumia muda kwa ajiri ya kutizama taarifa za habari mbali mbali, matukio yalio jiri wakati wote wa siku nzima. Kwa ivo nina pata muda huo wa kutizama ili kuweza kuona ya lio jiri na yanayo tarajiwa kujiri. Pada yako ratiba ya kulara zinapuwa.

Juhisi ya matunda naipenda ni ya pineapple. Ni ya ina ya juhisi ambayo inalaza ya pineapple Nafleva ya pineapple kwa ni juhisi ambayo ninaipenda sana ninaipenda sana sana sana sana kuitumia. Tokana naraza yake ya pineapple.

Mahali pa ibada kwa wiki ninaenda takribani marambili. Siku ya jumamosi kwenye mazoezi ya wimbaji wa kwahaya. Lakini pia siku ya jumapili kwanziya majira ya asubuhi paka jihoni na kuwekwa mahali pa ibada kwa hiyo ni marambili kwa wiki.

Leo nilihamuka majira ya saa mbili asubuhi na kitu chakwanza nilichokifanya nilifagia mazingira nilisafisha mazingira kwa kufagia uwanja. Nilikunywa chai majira ya asubuhi kwenye kibanda cha mamantiliye. Lakini pia nikahelekea maeneo yangu ya kazi kwa ajili ya kuianza siku. Na asubuhi yangu kwa kweli ilikuwa ni ya asubuhi ya kawaida sana asuubuhi ya kawaida sana.

Na kitu cha kwaza ninachokifanya ninapoanza kazi ni kuandaa vifaa vyangu na vitendea kazi vyangu ambavyo vinanisaidia kwaajili ya kutimiza majukumu yangu na kazi yangu, pili ninaviombea kuviachilia damu ya yesu kwaajili ya ulinzi ili tuweza kufanya kazi kwa usalama ulio mzuri. Na baada ya kuombea tayari ninapata hali kwaajili ya kuanza kazi.

Ninapendelea kunyoa ninapendelea kunyoa sipendelei sana ndevu na wala sipendelei kuvaa ndevu lakini mara nyingi kunyoa ndiyo style yangu na ndiyo kitu ambacho ninakipendelea sana sana kwa sababu sipendi sana kukaa na nywele lakini pia majukumu ya utunzaji wa nywele siyawezi kwani napendelea kunyoa.

Chakula cha jadi nina chokipenda ni viazi vitamu. Viazi vitamu, viazi vitamu, ambavyo vinavyo limwa hapa kwetu kwenye jamii yetu ndo viazi ambavo ni aina ya chakula chajadi ambacho nina chokipenda, lakini pia chakula kikingine chajadi na chokipenda ni mchembe, chakula kinachoitwa mchembe, kina tokana na viazi vitamu ambavo huwa vinatengenezwa, kinanamna yake ya ufundi wake upikwaji jikoni, vyakula aina vya pili ni viazi vitamu na mchembe.

Ushauri ninaopenda kumpa mtu mwingine ni ushauri wa matumaini. Au ushaurii wa kuinuka tena mahali anapokuwa ameinuka anapokuwa ameanguka kwenye changamoto. Kwa ninawapenda sana ushauri. Ushauri wa kutia moyo. Na kutia nguvu kwa mtu yoyote ambaye anayekuwa amekwama.

Mwandishi wa vitabu ninae mpenda ni ngugi wa thiongo kutoka Kenya kutokana na ufanisi, mahalifa, ufundi alio hutumia katika wandishi wa vitabu vyake mwandishi kutoka Kenya.

Jinsi ninavyo tumia simu yangu. Kwa siku tekribani masaa matano ata sita yanatumika. Ninatumia kwajiri ya kutumia simu yangu. Kutokana kwamba ninausika kwenye shughuli zangu za kila siku na prograhamu ambayo napenda sana kuitumiya. Ni program ya designing, graphics and designing. Kwa ajili ya kudizaini na kutengeneza program hizo. Lakini pia simu yangu ya kwanza simu yangu ya kwanza ni zamani sana niliwahi kutumiya simu ya sosadu sijui kama unahijua. Kwa hivyo ilikuwa simu yangu ya kwanza. Na pia simu inanisaidia kwenye maisha yangu ya kila siku kwa semu kubwa sana. Kwa sababu upatikanaji wa tarifa ufanyaji wa shughuli mbali mbali lakini pia kujifunza mambo mbali mbali. Muda mzuri wa kuzima simu ni wakati wa kulala au kupumzika napokuwa nimelala ni muda mzuri wa kuzima.

Maranyingi i napenda kwenda sinema angarau mara mbili kwawiki asa wakati wa wikendi kipindi cha wikendi kwa sababu nikipindi nakuwa na muda wa kutosha kupumsika na kupumsisha akili kwa hivo mara nyingi napenda kupande simu yangu mala mbili.

We mininapenderea kitanda kizuri bwana. Kitanda kizuri nacho nesanesa ili niweze kuwa na usingizi mzuri uriotulia. Kitanda kigumu sio kizuri kabisa lakini kwa mimi ninapenderea kitanda kizuri kinacho nesha kenye sponji mzuri kabisa kwa ajili ya afya njema ya mgongo.

Kilu cha kwanza na chukifanya kwa ajili ya kuatia moyo wezangu ni kwa kuwasomea maneno ya matumaini kutoka kwenye kitabu kutaka tifu cha biblia. Pili ninawaombea na kuwapa ushauri mzuri kwa ajili ya kuatia moyo mahali ambapo wamekumbana na changamoto. Lakini pia kingine ni kuwasaidia mahali ambapo wamekwama au mahali ambapo wamekutana na kisuhizi ambacho kimawakatisha.

Yaa inapenda kucheza mchezo wa video sasa mchezo ya wendeshaji wa magali sababu naenda na michezo ambayo inavutia na inafutia isia za watu wengi saa kwa io ni michezo ambayo ninapenda na ninaflaia kuweza kucheza.

Kipawa nilicho nacho ni kipawa cha kuubiri neno la Mungu kipawa ambacho ni nacho. Lakini pia kipawa kingine ni kipawa ni cha kufundisha mpira wa mchezo mpira wa miguu. Lakini pia kipawa kingine ni kipawa ni cha uongozi mzuri nao talanta mzuri la kisa ya uongozi mzuri.

Na jinsi ninavyoshughulikia muda wa mwisho kwa mazingira tofauti tofauti muda wa mwisho kazini naushughulikia kwa ukusanyaji na upitiaji wa kazi niliozifanya kwa muda wote au kwa siku nzima. Lakini pia muda wa mwisho ninavoushughulikia maeneo mengine ni kwa kukagua, kukagua na kupitia na kurejea kule ambako nimetoka. Ili kujua ninafungaje siku.

Moja kati ya ujuzi ambayo ningependa kujifunza. Ujuzi wa welding. Lakini pia driving Driving ni aina ya ujuzi ambayo ningependa sana kujifunza. Sasa vip driving na driving na uendeshaji uendeshaji wa magari wa magari makubwa. Lakini pia ujuzi mwingine ambayo ningependa kujifunza. Ujuzi wa matumizi ya teknolojia graphics amd designing lakini pia ujuzi mwingine ni ujuzi wa.

Weekend yangu huwa inaanza siku ya jumamosi. Kitu ninacho kifanya siku ya jumamosi ni kwenda, kwanza ninaanza kwa kufanya usafi, kusafisha mazingira, pili naelekea kanisani kwaajili ya mazoezi ya kwaya. Lakini pia sio mtu wa kwenda mahali kwaajili ya kunywa, a, a, a asaivi sio mlevi. Lakini pia mambo ya kawaida ninayoyafanya hasa hasa nyakati za weekend ni kufanya usafi ikiwemo kufua nguo na kusafisha mazingira. Pamoja na wageni. Moja kati ya watu ambao ninaojihisi kuwa pamoja nao wakati wa weekend ni marafiki zangu pamoja na washaeka wenzangu kwaajili ya kuburudika na kutizama mechi za ligi kuu ya uingereza lakini pia lakini pia nahitaji kupumzika kwasababu ni weekend ili kujiaanda kwaajili ya wiki.

Mafunzo ya kazi yaliyo nisaidia zaidi ni mafunzo ya vitendo. Mafunzo ya vitendo pamoja na semina juu ya majukumu na kazi tulizo nazo. Kwa hivo ni vitu ambavo vimenisaidia zaidi kwa ajili kuongeza ufanisi na kutanuwa uwelewa zaidi.

Kura sipigi tena kura sipigi kabisa sipigi kutokana na kwamba kukosekana kwa uwazi na kwa uhuru wa upigaji kura. Naona tunayaona sasa kwenye nchi zetu za afrika mashariki kumekuwa na udanganyifu mkubwa na ubadilifu mkubwa wa matokeo kwa kuna nia ya kupiga kura. Kwa hiyo mimi kura sipigi na sijawai kupiga kura.

Siku yangu ya kuzaliwa ninaisherekea kwa kutulia na kupumzika pamoja na kusiana na marafiki. Ikiwemo kuweza kutembelea wa itaji na kuwapa kutoa sadaka mahali kule na kuwasaidia nasherekea pamoja na wenye uitaji kutembelea vituo vya watoto yatima kushiriki nao chakula cha jioni. Hivyo namna ambavo huwa ninapenda kushirekea sukiwa na mbeliwa pamoja na upandaji miti.